Mimi sipendi kuchora na pia sipendi kupaka rangi vitu hivyo vya michoro hiyo art sana sana mimi sina hio talanta Kwa hivyo sipendi sipendi kuchora sipendi kupaka rangi Hata hilo somo wakati ambapo tulikuwa tunalisoma shule ni somo ambalo sikuwa nalipenda hata kidogo kwa hivyo mimi kuchora kupaka rangi hapana sipendi.

Kazi ya kujitolea mimi sidhani ninaweza nikasema kwamba nishaifanya kazi yoyote ambayo ni ya kujitolea. Hapana, sidhani nimeshawahi, labda tu nyumbani labda kazi ambayo labda haujambiwa ufanye ni ufanye. Lakini kazi ya kujitolea huku nje labda kuamua kuokota takataka ama kitu kama hicho, hiyo sijawai kufanya.

Kwa wakati huu sidhani naeza nikasema kwamba huwa ninacheza miaka kidogo hainikubalishi na pia shughuli nikonazo mingi Kwa hivyo kucheza huwa sichezi kucheza ah apana huwa sichezi Mara ambayo labda naeza nikacheza labda ni michezo ya simu hizo video games za simu ambazo labda naeza nikacheza na ni kama tu mara kidogo sana kwa mwaka mara moja kwa mwaka wakati ambapo labda tuko na familia kwa hivyo michezo mimi sana sana hapana.

Habari mtandaoni mimi huwa ninasomea mara mingi kule kwenye X. X ambayo ilikuwa inaitwa twitter huko ndio maramingi mimi huwa ninatoa habari mtandaoni ama mara nyingine kule kwenye instagram lakini sana sana ni kule X huko kuna habari nyingi sana na ni habari ambazo ni za ukweli kwa hivyo mimi ninapenda kusomea habari kule.

Ndiyo, kuna mziki moja moja zile za jadi ambazo mimi huwa ninasikiza na ninazipenda. Mimi ni mimi huskiza aina karibu zote za mziki. Bora ni mziki ambao umetengenezwa vizuri na ni na umeibwa vizuri mimi waninasikiza. Kwa hivo, hata huo mziki wa jadi, kuna zile ambazo mimi huwa ninasikiza. Kwa hivyo, naweza nikasema kuwa nazipenda.

Hospitali kwa mwaka naeza hata nikasema ni marakaribu sufuri kwa mwaka. Mimi huwa Siendi hospitali. Ni vigumu sana unipate nikienda hospitalini. Hata sikumbuki Mara ya Mwisho nilienda hospitalini. Na ninashukuru mwenyezi mungu kwa hayo kwa hivyo. Mimi hospitalini, Siendi, Maramingi, hata check up. Mimi wa Siendi. Labda tu wakati ambapo ninaenda kuenda kumwona mtu hospitalini. Ambae ni mgonjwa lakini mimi mwenyewe kuenda hospitalini hapana ni ngumu ni kitambo yaani na nashukuru mungu.

Sidhani ninaweza kuhishi siku moja nzima bila teknolojia Naweza nikajaribu lakini labda niwe ninafanya kitu kingine Labda nikue labda ni naa kuna jambo ambalo labda ninafanya Labda ni kuongelea ama lakini hata huwa siogelei Labda kuwe kuna kitu ambacho kime niengage ndiyo niweze kukaa bila teknolojia siku nzima Lakini ni vigumu sana ni vigumu Kwa sababu hata kazi yangu mimi hufanya kwa kutumia teknolojia Kwa hivyo ni ngumu sana sioni kama ninaweza unless labda nikuwe niko kuna jambo ambalo ninafanya siku hiyo yote.

Chakula chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu sioni kama kuna chakula Chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu Kwa sababu vyakula vya kigeni huku kenya pia ni bei ghali kidogo kwa hivyo Sijawahi na zinauzwa pia kwa hile zile hoteli za kifahari kwa hivyo sijawai kujaribu chakula chochote chakigeni mimi Hula tu vyakula vya huku kwetu.

Maktabani mimi huwa siendi maktabani, eeh siwezi nikasema huwa ninaenda maktabani, ikiwa labda kuna kitabu ambacho nataka kusoma, mimi nitakitafuta tu kwenye mtandao nanikisome. Katika wakati wangu, lakini kuenda maktabani nivigumu sana, hata sidhani nimeenda mara ya mwisho labda nikienda ni miaka karibu tano iliopita kwa hivyo nivigumu sana mimi niende maktabani.

Kwa wakati ambao nina wasiwasi, mimi hujaribu tu kujituliza mwenyewe labda kwa kupumua, kupumua zile zinaitwa deep breaths, na kujituliza tu ili nipunguze wasiwasi, kwa sababu saa ingine hata mimi ni mtu wa wasiwasi sana, kwa hivo mimi hujaribu tu kujituliza labda kwa kupumua, kitu kama hiyo ili nikaeze kutulia.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya, vyakula vipya ninapenda kujaribu, isipokuwa labda saingine, labda uwezo wa kifedha, unaeza ukanizuia lakini nikiweza kuwa na zile hela nzuri, mimi ninaweza, ninapenda kujaribu vyakula vipya, ningependa kujaribu vyakula vipya.

Ninapenda kahawa sana sana, mimi ninapenda kahawa hata maramingi mimi huenda kwenye hoteli na kunywa kahawa kahawa kwangu ni tamu kuliko chai lakini maramingi utapata kwamba ninakunywa chai sana Kwa sahabu chai ndio more affordable ni bei raisi kidogo na ni raisi kutengeneza lakini kahawa ni bei kali kidogo Kwa hivyo ninapenda kahawa sana lakini chai ndio huwa ninakunywa mara mingi Kwa sababu ya bei pia.

Mazoezi ya mwili mimi hujaribu kufanya atakama ni maramoja kwa siku. Maramoja sana sana kwa siku. Sijaweza kufuatilia sana lakini ndilo lengolangu. Lengolangu ni kujaribu kufanya mazoezi maramoja kwa siku. Labda sabuhi ama ajioni.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharage wiki hii Aradhi iko tayari, nimeshailima wiki iliopita Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninaitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote, lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.

Jee, kazi hii ndiyo nitakayofanya miaka mingi ijayo, ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile. Jee, niombe kuhamishwa idara nyingine? Au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni atari. Hapa nimejua watu na mchakato, ninajua kila kitu. Mahali pengine nitaanza mwanzo tena, lakini mshara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Ninahitaji kufikiri kwa makini. Labda nitazungumza na meneja wangu, nione kama kuna fursa za maendeleo. Niombe msaada wa karibu yangu pia.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

Nina mkutano kubwa kesho na viongozi, lazima nijiandae vizuri usiku huu. Nahitaji kukagua ripoti yangu, nihakikishe takwimuzote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu, hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadha zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa, zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali ya nayoweza kuulizwa, niwe na majibu tayari. Surualina shati la kawaida litafaa. Au inavyobidi nivaetai pia na dhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki mzima Tunahitaji unga, mafuta, sukari, na chumvi mboga zinahitajika kila siku, nitanunua kabeji, karoti na vitunguu Nyama kwa wiki moja, nadhani kilo mbili zitatosha Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu mayai ni muhimu kwa watoto, nitanunua rundo moja matunda kwa watoto, machungwa na maembe hayapo sokoni sasa Je ni na pesa za kutosha hebu nihesabu Labda shilingi elfu kumi zitatosha nikienda asubuhi mapema Nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Kazini kuna msongo sana leo Kila mtu anatembea huku na huko Kuna tatizo la tarakimu katika mifumo yetu wote tunajaribu kutatua lakini atujaelewa chanzo Maneja wangu anauliza kila dakika tano nini kinaendelea Najibu upole sijui zaidi Ninaitaji muda kufikiria lakini msisitizo anaonipa unazidi Nitachukua pumziko kidogo nifike kisimani ninywe maji Labda akili itakuwa wazi baadaye Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi za watu wawili ni araka zaidi Natumaini kesho mambo yatakuwa bora Leo ni siku ya changamoto tu.